Iyo, mimi mara kadha kadha mimi hupenda kusoma gazeti, sana sana gazeti la spotty, biashara na pia sometimes siyasa So gazeti kwangu mi husoma like mara mbili kwa wiki na napenda sana gazeti la standard na nation. Na pia mostly on Saturdays juu kuna kuanga na iyo ya farming.

Mimi kwa kweli kitambo nilikuwa napenda kucheza, lakini wakati huu mimi napenda kutazama michezo. Asa asa mchezo wa vikapu na pia mchezo wa football. Sana sana mi mostly utanipata na watch EPL, na watch UEFA Champions League, maybe na watch Carabao na FA. Alafu pia sometimes Kenya Premier League ama sa zenye nji yettu ikona game.

Hiyo, mimi napenda kuangalia nyota sana. Hadi ni kona binoculars ya kuziangalia every night. Na zistudy sana juu nilikuwa nimefanya geografi vizuri sana. So I usually study them pia as I watch the moon. Na nimesha zizoea na jua nyakati tofauti tofauti vile zinakuwa. Napenda nyota sana. I love the stars.

Kazi ya ushirikiano na wengine inakuangani teamwork. So inabidi tunakachini, tunapanga mikakati. Alafu tunakikisha kuna amani. Na pia tunajipanga. Then kukubaliana. Ndiyo tukuwe na ushirikiano vizuri. Lazima tukubaliane kwa kila jambo. Na role ya kila mtu itakuanigani. So hapo ndio ushirikiano. Tunafanya vizuri na wale wengine.

Mostly kusoma na kuandika. Zote nazipenda. I think zote ni the same. But kusoma maybe when I'm taking a novel, saa zenye na andika andika the most important topics ama most important information. But zote na zipenda kwa utaratibu juu kusoma i think inaenda it goes hand in hand with kuandika.

Mostly si sana, zi But mostly natumia audio call. Hizo ndo sana sana natumia audio. Video inategemea Maybe mtu mwenye anataka ama client kuna kitu anataka. Na anataka ni video call. Ndiyo athibitishe. Hapo ndio naeza tumia video But mostly inakuanga ni audio. Ama physically unakutana na mtu.

Hali ilio katikati ya baridi na joto hiyo ndio hali ya hewa yenye napenda kukiwa na baridi nyingi pia ni hatari kukiwa na jingi bado ni hatari kidogo kwa sababu barabara tunazo pita zingine zina vumbi so wakati kuna ukame hio vumbi yote inakupata then kukiwa na baridi lazima ukuwe na mavazi mazito mazito sababu itakuwa mbaya sana so halizote ni nzuri kwa kiplani bat katikati.

Wakati nahitaji msaada huwa nikona mabeste wenye nikonao wenye naeza wauliza one, two, one, three. Wananiambia, wananipea mawaidha. Kama ni msaada wa pesa kuna watu wenye mimi mwenyewe nikonao. Na pia marafiki zangu kuna wenye huwa nawauliza wananisaidia na msaada. Msaada kama unataka lazima ujielezee ndio uupate.

Programu ni nazo tumia sana sana mara nyingi. Ni programu ya software ya mpesa na pia kuna software ambazo natumia kwa simu. Hizo ndizo zinazo nisaidia kwenye utenda kazi wa kazi zangu ama wakati na deal na mambo ya pesa. So kuna hiyo software ya Mpesa na pia software ingine ya kunisaidia kupanga ratiba kazi ya.

Mostly, ningeulizwa, teamwork inakuanga poa juu mnasaidiana. Kufanya kazi peke yangu pia inategemea ni kazi aina gani. Juu kuna zile za ofisi, ama kuna online work ambazo auhitaji kusumbuliwa na mtu. Unahitaji kufanya wewe peke yako But kazi mingi zinahitaji teamwork. Ndio in that teamwork, kama kuna makosa mahali, kila mtu anaweza kuangalia alafu mnarekebisha.

Mchezo wa mpira wa vikapu ama basketball ndiyo mchezo ambao mimi huwa unanibamba na mchezo ambao napenda kucheza sana kwa sababu nafuatilia mastar wa huo mchezo sana Then ni game mimi huwa inanibamba, halafu iko na a lot of experience. Halafu inafanya pia body inakuwa poa wakati unafanya mazoezi.

Ndiyo kabisa napenda kula samakini one of my favorites kwa sababu sipendi kula nyama sana but samaki ni one of my favorites juu najua iko na protein alafu haina madhara mengi kwa mtu. Alafu pia uzuri inaongezea ukuwaji wa ubongo then ni tamu na inategemea imetoka wapi?

Vyote nawezasema napenda nakala ya gazeti na pia habari za mtandaoni. But mostly I love the gazeti. Juu gazeti it never fades away so unasoma unaelewa kila kitu then inaimprove language. So habari za mtandao pia nazipenda but mostly unapatanga kuna zile ni za uongo hazina ukweli ndani yake.

Mostly inapenda kwasiliana na watu through the phone inategemea kama mtu wakombali but kama mtu wakokaribu inapenda kumpigia simu then tunapatana tunaongea huyo ndio njenye napendelea mawasiliano ama kukaa mahali tunaongelelea jambo tukua tumetulia vizuri so it depends with the person and how far the person is.